Ndio, napenda kuimba. Napenda kuimba nyimbo tofauti, kulingana nyanyakati tofauti, au misimu tofauti. Pale, ninapokuwa na uzuni, basi napenda kuimba nyimbo ambazo zinaendana na kipindi hicho. Ninapokuwa na furaha, pia naweza kupenda kuimba nyimbo zinazoendana na kipindi hicho. Uimbaji wangu sio hule wa kuweza kunifanya niweze kupata pesa au kutembea katika majukwa makubwa Bali ni kwa ajili ya kujifurahisha pale ninapokaa nyumbani au pale ninapokuwa nafanya vitu ambavo na vipenda Basi mimi uweza kuimba, kuweza kufurahi Napenda kuimba, napenda pia kusikiliza wa watu wengine wakiimba Kwa sababu pia inaeza kunifurahisha hiyo pia imeweza kunifanya niweze kujifunza aina tofauti za muziki zilizopo duniani. Kwa hivyo naweza kusikiliza muziki tofauti na pale ninapokuwa nimekaa basi naweza kuimba nyimbo hizo.

Kwa upande wangu mimi napendelea chai kuliko kahawa kwa sababu chai unaweza ukapika kwa njia tofauti ukilinganisha na kahawa. Chai unaweza kuweka viungo mbalimbali kama mdalasini, majani ya mchai chai, unaweza ukatumia majani ya chai, ukaweka maziwa na ukasikia vizuri sana. Napenda kunywa chai muda wowote ule, ambapo nikisikia nimechoka. Nikiamka asubuhi, lazima ninywe chai. Nikiwa napata chakula cha mchana au cha jioni, mara nyingi utanipata nasindikiza na chai. Na pia muda ya jioni pale ninapopumzika au ninapokuwa kazini, nikimaliza kazi zangu, pia napenda kunywa chai. Iwe chai ya maziwa, iwe chai ya rangi, iwe chai ambayo imewekewa viungo au ni chai tu ambayo imewekwa majani, mimi hupendelea sana kunywa Hainipi shida kwa sababu naweza nikainywa muda wowote ule bila kubagua hata inapokuwa na sukari au isipokuwa na sukari, mimi huweza kunywa chai wakati wowote ule.

Wakati wa mapumziko kazini, mimi huweza kufanya mambo tofauti, kulingana na ratiba, niliyoweza kujiandikia. Kitu cha kwanza kama sina mambo mengi ya kufanya, basi muda huo naweza kupumzika kujilaza kidogo kama dakika selasini, hadi lisaali moja, hili niweze kupumzisha akili. Napale nina poweza kurudi kazini, niweze kufanya kazi kwa waledi. Kitu cha pili nina choweza kufanya wakati wa mapumziko na weza kuchukua kitabu na kusoma kurasa kathaa ili kuweza kuongeza maarifa katika maisha yangu ya kila siku kupitia na kala au vitabu vilivyoweza kuandika. Cha tatu pia muda huo na weza kutumia kufanya maombi ili kuweza kujiweka karibu na mwenyezi mungu.

Hali ya hewa ni nayoipenda ni hali ya hewa ya msimu wa baridi. Kwa sababu, kunapokuwa na baridi ni rahisi kueza kukontrol hali ya hewa hiyo ukilinganisha na pale kunapokuwa na joto. Pale kunapokuwa na baridi, unaweza ukatumia nguo nzito, kueza kujifunika na kunywa vitu vya moto wakati wote ili kueza kuipa joto mwili. Na pia kukiwa na hali ya hewa ya baridi, mtu unaweza ukafanya vitu vingi kwa sababu unanguvu na unaweza kufanya vitu vingi kwa wakati mwingi. Pale ambapo kuna kuwa na hali ya hewa ya joto, unashindwa kufanya vitu kwa wakati kwa sababu mwili unachoka kwa kuweza kutoa majimengi kupitia jasho. Na pia uvivu unaingia kwa sababu ya hali ya hewa hivyo. Kwa hiyo mimi napendelea msimu wa baridi ukilinganisha na msimu wa joto kwa sababu ya hizo ambazo nimeweza kuziongelea. Na pia msimu wa baridi mtu anaweza kuvaa vile vitu ambavyo aliweza kununuwa na anapendeza sana.

Mchezo ninaupenda kutazama ni mchezo wa mpira wa miguu kwa sababu ni mchezo ambayo tuliweza kucheza toka tukiwa wadogo hadi tumekuwa watu wazima. Pia mpira wa miguu ni mchezo ambao unashirikiwa na watu wengi sana duniani ukilinganisha na michezo mingine yeyote. Na michezo ni mchezo ambayo umetoka kupendwa sana na watu wengi dunia zima. Mchezo huo niliweza kucheza nikiwa mtoto pamoja na marafiki zangu Lakini sasa hivi si shiriki katika mchezo huo Lakini napenda kuangalia mchezo huo katika runinga au maramoja kuweza kuenda katika viwanja vya mpira ili kushiriki na watu wengine wanaopenda mchezo huo kama mimi pale tunapoweza kuungana basi Tunaweza kufurahi kuona watu wakiweza kucheza mpira mguu na kuweza kufunga magoli. Mchezo huo unaleta umoja na ushirikiano katika vikundi au na jamii pale ambapo tunakuwa tumeshiriki katika mchezo huo. Wakati wa kutazama mchezo huu mzuri ni jioni au usiku kwa michezo wakimataifa ambayo tunaweza kuiangalia, kupitia runinga au kupitia simu zetu za mikononi. Hivo tunaweza kujifurahisha kwa kuweza kuangalia mchezo huo.

Ndiyo, kwa upande wangu mimi napenda kutumia teknolojia sauti kwa sababu ni njia rahisi sana ya kuweza kuwasiliana na mtu au na watu kwa kupitia mitandao. Njia ya teknolojia sauti imeweza kuletwa na ikaweza kufanya mambo kuwa rahisi au kwa kurahisishwa kwa ajili ya njia ya mawasiliano. Pale ambapo mtu anakuwa mechoka, basi anaweza katumia teknolojia ya sauti na ndani ya muda mfupi atakuwa amewasilisha kitu kile ambacho alikuwa anataka kumweleza mwenzake ukilinganisha na njia zingine tofauti kama barua pepe au njia nyingine yoyote huwa inachukua muda na sirahisi kuweza kupata mawasiliano kwa haraka Ukilinganisha na teknolojia ya sauti.

Mimi ni mtu wa kuchelewa. Mimi sio mtu wa kuwai. Kwa sababu, mimi huweza kuamka muda ya saa ya mbili au saa tatu kulingana na jinsi nilivyoweza kulala usiku uliopita. Mimi huweza kulala kuchelewa kwa sababu ya mambo tofauti ya ambayo mimi hufanya wakati wa usiku. Kwa hivyo, naweza kuamka asubuhi kuchelewa na kuweza kujitayarisha na kuenda kazini. Hiu hutokea mara nyingi, lakini mara chache mimi huweza kuwai kama nina mikutano au nina dharura yote ambayo inahitajika kuweza kufanyika asubuhi na mapema. Hapo ndo itanilazimu niweze kuwai, lakini siku zingine zozote ratiba zangu huwa zinaruhusu kuweza kuchelewa.

Kumbu kumbu nzuri, ninazo kumbuka za shuleni pale tulipokua wadogo, ni pale tulipokua tunaweza kushindana katika michezo tofauti, kama mpira au labda kukimbia na michezo mingine tofauti. Tuliweza kufurahia kipindi hicho kwa sababu, hakuna kitu chochote kilichokua tunaweza kutuzuia na tulikua tunacheza kwa moja na upendo. Kitu kingine ni pia tukiwa darasani, walimu walikuwa wanaweza kutufundisha vizuri na tulikuwa tunaweza kushika maelezo ambayo tulikuwa tunaambiwa, hivo ilikuwa rahisi sana na mambo hayo yanaweza kutusaidia. Cha muhimu zaidi ni tuliweza kutengeneza marafiki wazuri kipindi hicho ambao tupo nao hadi sasa hivi tunaweza kubadilishana mawazo na kuweza kutembeleana, kufanya mambo mengi kulingana na urafiki ule ambao tuliweza kutengeneza tukiwa watoto wadogo.

Kazi yangu ni uuzaji wa bidhaa kama mfanya biashara. Hivo nabadilishana bidhaa tofauti na wateja na waowanaweza kunipa fedha. Ni kitu ambacho naweza kukisema ni kwamba ni kitu ambacho nakipenda sana. Kwa sababu katika kufanya kazi kwangu inakuwa rahisi ukilinganisha na kitu kingine chochote ambacho niliweza kusoma nikiwa shule. Nilipokuwa shule niliweza kusomea uandishi wa habari, lakini sikuweza kufanyia kazi kwa sababu ni kitu ambacho sikuwa nakipenda. Hivo niliweza kutafuta njia mbadala ya kitu ambacho naweza kukifurahia na kinaweza kuniletea pesa. Na hivo nikaweza kujiunga na biashara ya bidhaa tofauti na kuweza kuwahudumia wateja. HUwa naamka asubui kama nina furaha ninapoenda kazini kwa sababu ni kitu ambacho nakipenda. Changamoto ninayokutana nayo katika biashara ni pala ambapo unapata wateja ambao hawatoi ushirikiano. Hivo inakuwa ngumu sana kuweza kuwahudumia. Lakini tunakabiliana na changamoto hizo kwa njia mbaimbali.

Somo ninalolipenda shuleni ni somo la historia. Somo hili ninaweza kutufundisha mambo yaliyoweza kutokea zamani, pale tulipokuwa hatujjazaliwa. Tunaweza kujifundisha jinsi binadamu walivyoweza kuishi na jinsi historia iliweza kutengenezwa kwa njia tofauti. Somo la historia ni somo ambalo nalipenda kwa sababu inatupa mwongozo wa jinsi mambo yalivyokuwa na pia inaweza kutusaidia kwa jinsi ambavyo tunaweza kufanya vitu na tuweze kutengeneza historia baadaye.

Pale umeme unapokatika, naweza kuchukua fursa hiyo, kuweza kuchukua kitabu, na kuweza kusoma. hiIyo inaweza kunisaidia kuongeza maarifa. Pale kitabu kinapokosekana, basi, tunaweza kupiga ngumzo pamoja na wenzangu, waliopo karibu na mimi. Hiyo inaweza kutusaidia kubadilishana mawazo, na kuweza kujua mtazamo tofauti na ule wako ambao unakuwa nao.

Aah napenda mnyama ambaye ni mbwa kwa sababu haitaji kukaa ndani ya nyumba ukilinganisha na paka na pia ukilinganisha matunzo ya mbwa na paka, matunzo ya mbwa yanakuwa rahisi kwa sababu unaeza ukaenda kumtaftia chakula chochote ambacho kinapatikana huko nje na pia unawezo ukamfundisha jinsi ya kuweza kujilinda pale anapokuwa nje. Ukilinganisha na paka ambaye anaishi ndani na anaweza kuwacha manyoya kila sehemu na manyoya hayo yanaweza yakaleta ugonjwa katika afya ya binadamu.

Samaki ni chakula ambacho ni kitamu sana. Napenda kula samaki kwa sababu anaongeza protini katika mwili. Na protini ni kitu ambacho mwili unahitaji sana ili kuweza kufanya kazi. Napenda kula samaki kwa njia tofauti au kwa mapishi tofauti Kwanza napenda kula samaki ambaye ameweza kuchemishwa niweze kunywa na iyo supu yake Iyo inaeza kunipa proteini nzuri sana mwilini njia nyingine ya kuweza kula samaki ni pale ambapo anakuwa amechomwa au kubanikwa katika moto Hua anakuwa na ladha nzuri, hajapoteza ladha yake na pale unapoeza kuumla unasikia vizuri. Njia ya tatu ya kueza kumpika samaki ni pale ambapo unaweza kumuunga pamoja na nazi na viungo vingine. Hivyo ukifanya hivyo unaeza ukamla samaki huyu pamoja na ugali au wali au viazi kama utaeza kupata. Na inakua inapendeza zaidi.

Napendelea baridi ukilinganisha na joto kwa sababu pale kuna pokuwa na baridi basi unaweza ukatengeneza joto mwilini. Ukilinganisha na pale kuna pokuwa na joto unaweza kushindwa kutengeneza baridi. Kuna pokuwa na baridi basi mtu huwa nanguvu na kuweza kufanya kazi vizuri. Joto huwa linamchosha mtu sana na anakuwa hawezi kufanya kazi kwa bidii.

Muda wa mwisho mimi huweza kuishughulikia kwa kuweza kufanya yale mambo ambayo nilikuwa nimeshindwa kuyafanya mwanzoni mwa siku, hivyo naweza kufanya pale muda wa mwisho unapowasili. Najua inakuwa ni muda mfupi lakini naweza kufanya kazi hiyo kwa bidii bila kuweza kuchelewa.

Hekima ambayo ni meweza kujifunza maishani ni kufanya mambo yako bila kueza kuingilia mambo ya mtu mwingine. Ufanye yale ambayo yanahusiana na wewe bila kueza kumwaribia au kumshurubutisha mtu mengine ambaye yupo karibu na wewe. Pale ambapo unaweza kujifanyia mambo yako, unakua huwezi kumkwaza mtu na unajipata upo wakati sahihi, kufanya mambo sahihi na bila kueza kuingilia watu wengine. Hilo ni somo kubwa ambalo nimeweza kujifunza maishani na ningependa kila mtu pia nae, aweze kujua somo hilo, litaweza kumsaidia kuepushana na matatizo na mambo ambayo sio muhimu. Pale ambapo unaweza kujiingiza katika mambo ambayo sio yako, basi yanaweza kukuletea matatizo mengi, na pia unakua hauja mtengenezea uhuru yule ambaye anakuzunguka, hivyo unakua unaingilia maisha ya mtu mwingine.

Ndiyo, nimeweza kufikiria kuanzisha biashara yangu, kwa sababu pale ambapo naanzisha biashara, unakuwa umejitoa katika utumwa wa kuweza kufanyia watu wengine kazi, na pia inakupa nguvu ya kuweza kufanya maamuzi yako binafsi bila kuweza kushirikisha watu wengine, kwa sababu, kile kitu ambacho unakifanya ni chako, na lazima uweke maamuzi yaliopo sahihi. Nikiweza kupata nafasi, basi naweza nikafungua biashara ya kuweza kutoa huduma kwa wateja, kama za kuweza kuwauzia nguo, pamoja na chakula. Hiyo ni biashara ambayo naipenda sana na ni rahisi kuweza kuifanya muda wowote wakati wowote kwa sababu pia teknolojia imeweza kukua hivyo unaweza ukatengeneza mawasiliano mazuri na wateja wako na wakaweza kukutafuta au kukupata mahali popote pale. Nikiweza kupata nafasi ya kufungua biashara, nitafurahi sana, hivyo michakato ipo ya kuweza kupata ufadhili au pesa ambazo zitanisaidia kuweza kufanya hivyo.

Kazi za nyumba ninayoichukia sana ni kufua nguo kwa sababu huchukua muda mrefu kuweza kufanya kazi hiyo. Na ina kazi nyingi kwa sababu lazima ufue, uweze kusuuza na uweze kusuuza mara nyingi ili nguo zisiweze kuharibika. Na pale unapomaliza unahitaji kuenda kuzianika, vizuri, ziweze kukauka. Ukimaliza hapo lazima uzitoe kwenye kamba ili uweze kuzipigia pasi na kuzikunja vizuri na kuweza kuzihifadhi. Kwa mimi naona hiyo ni kazi nyingi sana ambayo inachosha na ningeweza kupenda mtu aweze kunisaidia au pia teknolojia iweze kunisaidia kufanya kazi hiyo. Nachukia sana kazi ya kuweza kufua nguo kwa sababu hainifurahishi kabisa.

Mchezo wa lompiki ninaupenda ni mchezo wa mbio, ziwe mbio fupi au mbio ndefu. Kwa sababu kama nchi yetu ya Kenya, hiyo ndo michezo ambayo tunajulikana nayo dunia nzima. Tumetoa vipaji vingi sana na tumeweza kushinda medali kubwa katika nchi tofauti kupitia mchezo huu. Ni mchezo ambao napenda kuuona kwa sababu inaonyesha jinsi gani mtu anaweza kuendelea kufanya kitu kwa muda mrefu au kuweza kujipa changamoto, kuweza kukimbia kwa muda mfupi ukilinganisha na kufanya mchezo mingine yeyote. Ni mchezo ambao unashirikio na mtu mmoja katika nchi tofauti pale wanapokuwa wanashindana. Ni mchezo ambao ninaufurahia kuutazama lakini mimi mwenyewe siwezi kuufanya kwa sababu mwili hauwezi kuruhusu kuweza kufanya mchezo huo.

Kwa upande wangu naweza kutumia wi-fi kwa sababu ni rahisi kuweza kupata huduma hiyo na ni bei nafuu ukilinganisha na data ya simu. Pale unapokua na wi-fi mnaweza mkatumia watu wengi katika nyumba au eneo la kazi ukilinganisha na data ya simu ambayo lazima utumie ukiwa peke yako. Hivyo inaenda ikiwa nyingi. Data za simu pia huwa zinafika msimu kuharibika kabla bado hujatumia lakini wifi unaeza usitumie na isiharibike. Kwa hivo kwa upande wangu napenda kutumia wifi ukilinganisha na data ya simu.

Pale kunapokuwa na tatizo kazini, kuna njia tofauti za kuweza kulishambulia tatizo hilo. Njia ya kwanza ni kuweza kuomba msaada kwa wale ambao wanaweza kukuzunguka uone kama wanaweza kukupa suluhisho ya tatizo hilo. Pale inaposhindikana, basi naweza kushika simu yangu ya mkononi na kuweza kuingia katika intaneti. Kujaza tatizo hilo katika intaneti ili niweze kupata suluhisho Ninaposhindwa kuelewa, naweza kumtafuta mkubwa wangu ambaye yupo karibu na mimi nimueleze shida hiyo ili aweze kunitatulia Basi, hiyo ndo njia sahihi ambayo naweza kutumia kutatua tatizo lolote nalojitokeza kazini.

Mimi huweza kusherekea siku yangu ya kuzaliwa, tare 21, mwezi wa septemba, kila mwaka, na naweza kuisherekea kwa njia tofauti. Njia ya kwanza ni kuweza kushirikiana, ndugu, jamaa, na marafiki, tuwe pamoja, tuweze kula, kucheka, na pia kufurahia siku hiyo kwa kuweza kupewa zawadi. Anafurahiaga sana, hicho kikuweza kukitokea Lakini pia mara nyingine, mimi huweza kwwenda kushiriki na watu wasiojiweza tofauti na kuweza kubadilishana mawazo pamoja na chakura iIi, inaweza kufurahisha sana njia ya tatu, ambayo naweza pia kutemia kusherekea siku yangu ya kuzaliwa ni kueza kutembea maeneo mbali mbali Ili kuweza kujua vitu tofauti Naweza nikaenda katika kanda ya ziwa au fuku ya bahari au pamoja na kuweza kuenda kuona wanyama au miji mingine tofauti Hii huweza kunifuraisha sana na kueza kunitengenezea siku yangu ya kuzaliwa kuwa nzuri na yenye furaha.

Mimi huweza kujikinga na jua kali kwa njia tofauti. Njia ya kwanza ambayo natumia ni kuweza kujipaka mafuta ya jua ili mionzi hiyo isiweze kunifikia moja kwa moja. Mafuta hayo tunaweza kuyanunua dukani ya kama yanaitwa sunscreen hivo yanaweza kuzuia mianga ya jua kueza kukudhuru afya yako au ngozi yako. Njia ya pili ninayotumia kuweza kujikinga na jua ni pamoja na kuvaa kofia na nguo ambazo zinaniruhusu kuweza kukingwa na jua. Pale ninapoweza kuvaa kofia basi jua sio raisi kuweza kufikia upande wa usoni na inaeza kunisaidia. Njia ya tatu ni kuweza kuepuka kutembea juani kwa njia yoyote ile. Basi hivyo naweza kuhakikisha kufanya vitu asubui sana kabla ya jua halijatoka au jioni pale jua linapokua limezama. Hiyo inaweza kunisaidia kuweza kujikinga na jua kali.

Wakati wa siku ambayo naweza kufanya kazi vizuri zaidi, ni wakati wa asubuhi. Kwa sababu akili inakuwa haijajaa mambo mengi, inakuwa bado imetoka kupumzika kwa muda mwafaka, hivyo ina uwezo wa kuweza kufanya kazi kwa bidii bila kuweza kuchoka. Napenda kufanya kazi asubuhi, ukilinganisha na kufanya kazi mchana, kwa sababu ikifika muda wa mchana, hali ya hewa huwa imebadilika, kunakuwa na joto, jua kali, hivyo mtu huwa na uvivu, wa kuweza kufanya kazi vizuri.